Mchana mimi hupenda kula chakula, chepesi na chenye nguvu na mara nyingi hula wali na maragwe au mboga mboga. Uwa na jitahidi kuongeza matunda na kachumbari ili kupata mlo kamili unaonisaidia kuendelea na kazi za mchana bila kujisikia mchovu. Chakula hiki niraisi kupatikana na kinanipa nishati ya kurochana kuni endeleza hadi jioni.

Mimi upenda kufanya kazi kwatika kama timu ya kusikiza ideas za kila msee na kuheshimu venye kila mtu ameona vitu tofauti. Tunahakikisha tunapiga story mob ili sote tuwe na page moja kuhusu malengo yetu. Pia mimi huwa ready kusaidia na kuchukua advice nikiamini kuwa nguvu ya timu inatoka kwa umoja na kutumia vipaji kutofauti kumaliza jukumu poa.

Ai, nani hapendi msosi tamu? Mimi ni shabiki number one kwa chakula kimeiva vizuri na chenye ladha poa. Napenda sana kujaribu vyakula tofauti iwe na nyama choma, biraini, au hata chapo dondo, bora jikoni kumeshikisha. Kwangu, kukula chakula kitamu ni njia moja kujienjoy na kurelax baada ya mihangaiko ya mchana kutwa.

Wee, mimi ninapenda sana kuoga maji ya moto kwa saa asubuhi kuna baridi ya Nairobi ama jioni baada ya mishemishe za mchana kutwa. Maji ya moto hunisaidia kurilax misuli na kuniondolea uchovu kabisa. Inanipa tu ile vaibu ya kutulia na kufanya nijisikie mfresh. Iwe ni kuanzia siku au kujiandaa kulala. Mimi napenda maji moto.

Mimi napenda sani pahali pa kimya hasa nikitaka kufocus kwa job ama kurilaxs akili kelele mob huwa ina nivuruga na kunichokesha haraka man. So mimi hutafuta pa kaspot tulivu penye naeza kusikiza mawazo yangu poa lakini kama nipati au mchongo na marafiki hapo kidogo kelele na vibe ya muziki ni lazima ili kuchangamsha ju shuguli.

Mimi nikona mapenzi sana na juisi ya passion ama mseto. Inakuanga na ile taste fulani tamu ya kuchangamsha. Hasa ikiwa na jua kali huku nairobi hii. Juisi baridi nashikanisha sana mchana. Na inanisaidia kubaki mfresh na kupunguza kiu na mishe mishe ya mtaani.

Nawajua majirani wangu kiasi, unajua maisha ya Nairobi inabidi msalimiane na mkue na uhusiano poa na usalama na kusaidiana. Mara mob, tunapigia story tukimit kwa gate kwa korido. Na hii inanisaidia sana kujua ni nani anaishi mtaa ama kwa maneiba, wanafahamika, wanileta amani na ya roho na kufanya mtaa ukae na kama home kabisa.

Mimi hupendelea kupigia tizi asubuhi na mapema kabla jua halijachomoza. Inanisaidia kuchangamsha mwili na kuamsha akili, hivyo nakua na energy ya kufesi michosho ya mchana kutwa. Lakini kila jioni ikifika mimi hutumia hiyo time kurelax na kurikava. Asubuhi ndio wakati wa kwangu kujueka fit na kuanzia siku nikiwa na vibe ya nguvu.

Mimi hupenda kuwasikiliza na kuwasiliana na wenzangu kupitia machati ya whatsapp na email ili kila msee awe ako aloop. Huwa tunahakikisha tunapiga story za wazazi na kupdatiana kila wakati kuhusu hili jambo inaendelea. Kama kuna issue tunaita meeting ya haraka ama tunapiga simu tumalize maneno faster. Mawasiliano poa ndio hufanya job isonge bila mvutano na kila mtu ajue jukumu lake.

Vile napenda kuhusu mta wangu ni vaibu ushirikiano na urafiki uliyoko huku. Kila msee anajua mwenzake na kila na kuna ile hali ya kusaidiana kukiwa na issue. Pia mimi napenda vile mtaa uko na huduma zote karibu kuanzia soko hadi vijeo vya kahawa. Na usalama uko juu kiasi kwamba unaweza kutembea bila wasiwasi. Ni mahali penye unahisi uko kweli nyumbani.

Hey, popcorn lazima, mimi nishabiki mmoja, namba mmoja, zikiwa na hile chumvi kiasi, ama flavor ya butter, hey, huo ni msosi poa sana wa kuchambua wakuchambua, nikicheki movie, ama nikipiga story na marafiki, ni hile kitu rahisi kukunywa na au kurefresh vibe, na huwezi kosa kujienjoy, kuzikiwa na moto, moto zimetosha, tu kama machine.

Mimi hupenda sana na rubber na sneakers, sasa zile za simple na light. Unajua maisha ya Nairobi inabidi uvae njumu zenye kuzi. Hauta tumia miguu kipige mishemishe, ama ukitembea sana. Rubbers zinafanya ni umu, nikuwe mafresh, zikuwa na vibe ya kijana, lakini zikiwa safi nazimeshikanisha. Pia nirahisi kuzimatch na nguo yoyote ile, iwe ni jeans ama ni tracksuits.

Eee, nanyenyekea sana kwa nanyenyekea sana kwa mawasiliano wazaka kwa mna msi ya yuko karibu kutumia video calls kama za whatsapp wa mazoomi na sedia kuwa na reaction ya mtu na kufanya story yaeleweke zaidi kuliko hiyo text vikia. Pia mimi hupenda kutumia video fupi kueleza kitu complicated. Dina hukua muda na inafanya kila msee awe na page. Page moja bila kuchanganyikiwa.

Mimi napenda kuvaa ndevu, lakini zile zimechoro na kutungenzwa vifiti. Unajua ndevu hupeana ile vibe ya kijana mjanja na kwongezea luku flani ya uboss. Mara tu zikuwe mchafuko, zisikuwe mchafuko. Lakini pia mara nyingine kukunyua selfie ni poa. Nikitaka kuonekana mfresh na smart zaidi kwa shughuli flani special. Kikubwa ni kuhakikisha kinyozi amegusa vizuri na luku imeshikanisha.

Eee ni moshai kufuga mnyama, tuseme mimi ni msee wa madingo. Unajua kua na mnyama huwa haileti wa flani poa, na pia inasaidia sana nyumba, mambo ya security mbwa wangu, alikua rafiki yangu wa thati, na hata hivyo, kufuga mnyama inataka commitment na kulisha, na kuwapeleka kwa vet. Furaha yaani ukupani ya nguvu sana.

Wee! Nani hapendi stori za ajabu? Mimi huzienjoy sana. Hasa zile zenye ziko na tabia za kiujinga kama mystery fulani zenye huwezi elewa haraka. Zile stori za oga majini na ama mambo enye hufanyika usiku wa manane. Bora zinanisisimua sana ni njia poa ya kuchangamsha akili na kupitisha muda. Hasa tukipiga zuu na marafiki zangu jioni tukichil.